Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia inayojenga ukaribu, furaha na mawasiliano mazuri. Mara nyingi, napenda kukaa pamoja jioni tukizungumza kuhusu siku zetu, changamoto tulizo kutana nazo, na mambo yaliyo tufurahisha. Mazungumzo haya hunisaidia kuelewa hisia za kila mmoja na kuimarisha uhusiano wetu. Pia, napenda kushiriki chakula na familia hasa wakati wa mapumziko au siku maalum kwa sababu chakula huleta watu pamoja na kuunda kumbukumbu nzuri. Wakati mwingine, tunatazama vipindi vya televisheni au filamu kwa pamoja, jambo linalotupa nafasi ya kucheka na kupumzika. Wikendi, napenda kufanya shuguli za nje kama kutembea, kufanya usafi wa pamoja au hata kutembelea ndugu na marafiki. Kwa kufanya mambo haya, najifunza umuhimu wa mshikamano, kuheshimiana na kusaidiana. Muda ni naotumia na familia hunipa amani ya moyo hunipunguzia msongo wa mawazo na hunikumbusha dhamani ya upendo wa ukweli katika maisha.

Hekima kubwa nimejifunza maishani ni kwamba subira na juhudi vina matokeo bora kuliko haraka na kukata tamaa. Maisha hayatoi kila kitu kwa wakati tunaotarajia lakini kila hatua inamaana yake. Nimejifunza pia kuwa kusikiliza ni muhimu kuliko kuzungumza mda wote. Kwa sababu hekima nyingi hupatikana kwa kuelewa wengine. Heshima na wema vina nguvu kubwa hata tendo dogo la huruma linaweza kubadilisha siku au maisha ya mtu. Haitha, nimegundua kuwa kushinda si mwisho wa safari, bali ni somo la kukufanya uwe bora zaidi. Kujikubali na kujidhamini ni muhimu kwani huwezi kuwafuraisha watu wote. Pia, nimejifunza kuwa afya ya mwili na akili ni msingi wa mafanikio yote. Mwisho hekima kubwa ni kuelewa kuwa maisha ni ya mda hivyo ni muhimu kuhishi kwa uwadilifu kushukuru kila siku na kuthamini watu anawakuzunguka maana wao ndio utajiri wa kweli.

Kwa kawaida, nasasisha vifaa vyangu kulingana na mahitaji na maendeleo ya teknolojia, si kwa haraka, hisio na sababu. Napenda kuhakikisha kifaa kinaendelea kufanya kazi vizuri, salama na kwa ufanisi kabla ya kufikiria kukibadilisha. Mara nyingi, masasisho ya programu hufanywa mara kwa mara pindi yanapotolewa, asa yale yanayehusiana na usalama na utendaji kwa sababu ni muhimu kulinda taarifa na kuepuka hitilafu. Kuhusu kubadilisha kifacha chenyewe, ufanyika baada ya mda mrefu, labda baada ya miaka kadhaa, pale tu kifaa kinapoanza kuwa polepole, kutopokea masasisho muhimu au kushindwa kukidhi mahitaji yangu ya sasa. Nimejifuza kuwa si lazima kufuata kila toleo jipya sokoni bali kuchagua kwa busara kulingana na matumizi. Hekima hii husaidia kuokoa gharama kupunguza upotevu wa fifaa na kutumia teknolojia kwa njia endelevu. Kwa ujumla, nasasisha vifaa ifa vyangu kwa mpangilio, uangalifu na kwa kuzingatia thamani ya mda mrefu.

Ninaishi katika nyumba ya kawaida ya familia yenye vyumba kadhaa sebule na jiko ni nyumba isio ya kifahari sana lakini inanipafaraja na maitaji yote ya kimsingi eneo ninapoishi ni la utulivu lenye majirani wenye eshima na mazingira safi Kuna miti barabara tulivu na huduma muhimu kama maduka shule na usafiri karibu Nakumbuka nilihamia hapa miaka michache iliopita wakati nilikua natafuta mahali penye amani zaidi na karibu na kazi au familia. Napenda sana utulivu wa eneo, usalama wake na huraisi wa kuishi bila msongamano mkubwa. Pia napenda mshikamano wa kijamii uliopo. Kwa ujumla, nahisi salama na mwenye amani ninapoishi. Mahali hapa hunipa faraja ya kimwili na kiakili na hunifanya nijisikie nyumbani kwili.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ninaokumbuka ni ule wa fainali kubwa nilioutazama kwa mara ya kwanza kwa umakini Ilikuwa mechi ya mwisho ya mashindano makubwa ambapo ushindi uliamuliwa katika dakika za mwisho kabisa timu maarufu zilikuwa zikikabiliana kila moja ikiwa na mashabiki wengi na historia ndefu ya ushindani mkali Kilicho nishangaza ni mpigo mmoja wa mwisho uliobadilisha matokeo ya mechi ghafla wakati wengi walidhani mchezo ungeenda sare au kuongezewa mda. Nilihisi msisimko mkubwa moyo ukipiga kwa kasi na furaha iliochanganyika na mshangao. Ninahisi kuvutiwa na uzuri wa michezo jinsi sekunde chache vinavyoweza kubadilisha historia na nguvu ya matumaini yasiyokata tama.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni uwezo wa kusikiliza kwa makini na kuwasiliana kwa ufanisi Ingawa kuzungumza ni rahisi kwa watu wengi kusikiliza kwa thati kunahitaji subira umakini na kuelewa hisia za mwingine bila kukatiza Nimegundua kuwa kwa kuimarisha ujuzi uu ninaweza kujenga mahusiano bora kazini na katika maisha ya kijamii Pia, nahitaji kuimarisha usimamizi wa mda kwa sababu majukumu mengi huweza kusababisha msongamano wa ratiba na msongo wa mawazo. Kuwa na mpangilio mzuri husaidia kutimiza malengo kwa wakati bila kuchoka sana Haitha, ningependa kuimarisha ujuzi wa kujifunza mambo mapya hasa katika teknolojia na mbinu za kisasa kwa kuwa dunia hubadilika kwa kasi Mwisho kuimarisha uthibiti wa hisia ni muhimu ili kufanya maamuzi yenye busara wakati wa changamoto. Ujuzi huu hunisaidia kukua binafsi, kujiamini na kukabiliana na maisha kwa hekima zaidi.

Ndiyo napenda chakula kitamu kwa sababu chakula kizuri huleta furaha na kurithika kwa mwili na akili Chakula kitamu hakimaanishi tu ladha nzuri bali pia mchanganyiko mzuri wa viungo harufu ya kuvutia na maandalizi yenye umakini Ninapenda vyakula vinavyopikwa nyumbani kwa sababu vina ladha ya upendo na hutengenzwa kwa viungo safi Pia napenda kujaribu vyakula vipya kutoka tamaduni tofauti kwani hunipa nafasi ya kujifunza na kufurahia utofauti wa dunia. Hata hivyo napenda kula kwa kiasi na kuzingatia afya kwa sababu chakula kitamu kinaweza pia kuwa chenye lishe bora. Wakati wa kushiriki chakula na familia au marafiki, ladha huwa bora zaidi kwa sababu kuna mazungumzo na vicheko. Kwa ujumla, chakula kitamu hunikumbusha umuhimu wa kujitunza, kufurahia maisha na kushukuru kwa baraka ndogo zinazopatikana kila siku.

Kwa siku za mvuwa, shuguli zangu ubadilika kidogo lakini bado uwa na maana na utulivu wake. Mara nyingi, hupendelea kukaa ndani ya nyumba nikifanya mambo kama kusoma kitabu, kuangalia filamu au kusikiliza mziki laini. Pia, utumia mda kupanga mawazo au kufanya kazi ndogo za nyumbani. Ndiyo, napenda mvua kwa kiasi ingawa wakati mwingine huleta usumbufu, hunipa hisia ya utulivu na baridi inayopendeza. Nakumbuka siku moja ya mvua nikiwa nyumbani na familia, tukizungumza na kucheka kuhusu mvua ikinyesha kwa nguvu, ilikuwa siku ya amani sana. Mvua hunifanya nihairishe shuguli za inje na kuzingatia zaidi mambo ya ndani na mapumziko. Nahisi utulivu, faraja na kama mawazo yanatulia pole pole. Sauti ya mvuwa hunisaidia kupumzika na kutafakari maisha.

Kwa kawaida napiga picha kulingana na matukio na hisai si kila siku kwa ratiba maalumu napenda kupigia picha wakati kuna tukio la kipekee kama sherehe za familia safari au wakati wa kukutana na marafiki pia ninapenda kupiga picha za mazingira mazuri kama machweo ya jua mvua nyepesi au mandhari ya asili yanayonivutia macho Siwezi kusema napiga picha kila siku lakini kuna nyakati ni napigia picha mara kadhaa kwa wiki hasaa ninapokuwa safarini au kwenye tukio maalum. Picha hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu na kunikumbusha nyakati nzuri nilizopitia. Hata hivyo napenda pia kufurahia wakati bila kamera kwa sababu si kila jambo linahitaji kunaswa kwenye picha. Kwangu, kupiga picha ni njia ya kuonyesha shukrani kwa uzuri wa maisha na kushiriki hadithi na wengine. Ninapopitia picha za zamani, huhisi furaha, hisia za kumbu kumbu na wakati mwingine shukrani kwa safari ya maisha niliyopitia.

Kwa mtazamo wangu, ninaweza kuona dhamani katika kusimamiwa na pia kusimamiwa, lakini napendelea zaidi kusimamiwa katika mazingira ya nayojenga. Kusimamiwa na kiongozi anayetoa mwongozo, maoni ya kujenga na uhuru wa kufanya kazi hunisaidia kukua na kujifunza zaidi. Ninapopata maelekezo wazi na malengo ya nayoeleweka, nafanya kazi kwa ufanisi na kujiamini. Hata hivyo pia ninapenda kusimamia pale ninapopewa nafasi kwa sababu hunipa fursa ya kuwasaidia wengine kupanga kazi na kuona maendeleo ya timu. Kusimamia kunahitaji uvumilivu, haki na uwezo wa kusikiliza mambo ninayodhamini sana. Kwa ujumla, siamini upande mmoja pekee, ninaamini katika ushirikiano mzuri kati ya kiongozi na anayesimamiwa. Mazingira yenye heshima mawasiliano wazi na kuaminiana hufanya kazi iwe yenye maana iwe unasimamiya au unasimamiwa.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa kwa sababu yanapanua kuelewa kwangu kwa dunia na kunisaidia kuwa na mtazamo mpana. Napenda kuangalia habari za siasa, michezo, teknolojia na tamaduni tofauti kwani kila tukio linafunua changamoto na mafanikio ya watu mbalimbali. Kufuatilia matukio ya kimataifa pia huniwezesha kuelewa mabadiliko ya kiuchumi, kijamii na kisiasa yanayoweza kuadhiri maisha yetu kila siku Mara nyingi napenda kusoma makala, kuangalia vipindi vya televisheni au kutumia mtandao kufuatilia maendeleo ya haraka Kwa hivyo, situ kujua tu matukio bali pia kujifunza kutokana na maamuzi na mikakati ya watu wengine Kwa ujumla, kufuata matukio ya kimataifa kunanifanya niwe na ufahamu mpana, kunipanua mtazamo wangu na kunisaidia kuwa mchangamfu na mwenye maarifa katika mazungumzo na shuguli za kila siku.

Ninaposhughulikia kazi za dharura kwanza napima hali haraka ili kuelewa kipaumbele cha haraka zaidi. Mara nyingi napanga hatua za kufanya kazi iyo kwa ufasaha bila kupoteza mda huku nikihakikisha usalama wangu na wa wengine. Ni muhimu kutulia na kutochukulia kwa hofu kwa sababu msongamano wa mawazo unaweza kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Pia, napenda kutumia zana na rasilimali zinazopatikana haraka ili kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Wakati mwingine, ninawasiliana na wengine ili kushirikiana kwa sababu dharura mara nyingi inahitaji nguvu za pamoja. Baada ya kumaliza kazi ya dharura, huwa ninachukua muda kidogo kutathmini kile kilichofanyika, kujifunza kutokana na changamoto na kuhakikisha matatizo yanayoweza kuibuka yamepunguzwa Kwa jumla, kushughulikia dharura kunahitaji utulivu, kufahamu na uwezo wa kufanya maamuzi ya haraka na yenye busara.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni lile ninalo nihusisha kushirikiana na watu wengine ili kupata matokeo chanya Napenda kufanya kazi ambazo zinahitaji ubunifu, ufahamu na kuzingatia maoni ya wengine kwa sababu zinanipa fursa ya kutumia akili yangu kikamilifu Pia napenda majukumu yanayo husiana na kupanga na kutatua matatizo. Kwani hunipa hisia ya kufanikisha jambo na kuona matokeo ya moja kwa moja. Ninaposhirikishwa katika maamuzi na kutambuliwa kwa juhudi zangu. Ninahisi kuridhika na motisha ya kufanya kazi vizuri zaidi. Vile vile, napenda majukumu yanayohimiza kujifunza mambo mapya, kuendeleza ujuzi wangu, na kuboresha ufanisi wa timu. Kwa ujumla, Jukumu ninalolipenda zaidi ni lile linalonifanya nijisikie muhimu na kwamba kazi yangu inachangia maendeleo ya shirika na wenzangu.

Kama mtu ninayevutiwa na historia, ningependa kutembelea mzizi ya piramidi ya misri kwa sababu ni moja wapo ya alama za kale za ustaarabu wa mwanadamu. Piramidi zinanivutia kwa ujenzi wake wa ajabu binu za kihandisi zilizotumika na hadidi za kifalme zinazoihusisha historia ya kifalme ya misiri ya kale. Kutembelea eneo hili kungeweza kunipa hisia ya kushangaza kushugulika na utamaduni wa kale na kuelewa jinsi watu wa kale walivyopanga maisha yao Dini na maendeleo yao ya kijami Pia ningependa kuona makaburi ya harem za kifalme kuona sanamu na maandiko ya zamani na kujifunza kuhusu maisha ya kila siku ya watu ya zamani Kwa ujumla, kutembelea mahali pa kihistoria kunanipa fursa ya kuunganishwa na historia, kunipanua mtazamo wangu wa dunia na kunikumbusha umuhimu wa kuhifadhi urithi wa binadamu. Ni uzoefu unaonipa heshima, msidimko na marifa mapya.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni kupika kwa kiwango cha juu na mbinu za kisasa za mapishi. Napenda kuupata kwa sababu unapokea furaha na kurahisisha maisha ya kila siku, pia unarahisisha kushiriki chakula kizuri na familia na marafiki. Kupika kwa ustadi pia kunanisaidia kuwa na ubunifu na kujaribu mchanganyiko tofauti wa viungo. Nimejaribu kuanza kujifunza hapo awali kupitia video za mtandaoni na vitabu vya mapishi lakini sikuwa na mwongozo wa karibu au mazoezi ya mara kwa mara jambo ambalo lilipunguza ufanisi wangu Ningependa kuendelea kujifunza kwa kujishughulisha moja kwa moja jikoni kushiriki na wapishi waliobobea na kujaribu mapishi mapya kila wiki naisi kuwa wakati mzuri wa kuanza ni sasa kwani tayari Nina rasilimali na moyo wa kujifunza na hata hatua ndogo zinaweza kuleta matokeo makubwa mwishowe.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo muhimu kwa afya ya mazingira na mimi huchukua hatua kadhaa kwa makini. Kwanza, napendelea kutumia begi za mikoba au kitambaa badala ya begi za plastiki wakati wa kwenda dukani. Pia, napunguza ununuzi wa bidhaa zilizojaa plastiki zisizo za lazima na kuchagua zile zenye vifurushi vinavyoweza kutumika tena au kikomo. Katika jikoni, napendelea kutumia vyombo vya chuma, glasi au mbao badala ya plastiki kwa kuhifadi chakula au kinywa. Mara nyingi pia huchangia katika kuchanga plastiki ili kuhakikisha haitoki ovyo barabarani au miferejini. Wakati mwingine, ninahamasisha familia na marafiki kuzingatia mbinu hizi za kupunguza plastiki kwani kuunda utamadunu ya pamoja kunaleta mabadiliko makuba kwa ujumla, hatua hizi ndogo lakini za mara kwa mara hunisaidia kuwa makini zaidi na mazingira, punguza uchafuzi na kujenga maisha endelevu kwa vizazi vijavyo.

Ndiyo niliwahi kuona bahari na ni tukio ambalo nilifurahia sana Nilipofika pwani nilishangazwa na uzuri wa maji mapana wimbi lililokuwa likibongea kwa nguvu na upepo mwanana uliochafua nywele na ngozi kwa upole Nakumbuka jinsi rangi ya samawati ya maji ilivyokutana na anga na jinsi upepo wa chumvi ulivyoongeza hisia za uhuru na utulivu Nilifurahia kuenda kwenye mchanga, kushika maji baridi na kuangalia samaki wadogo pamoja na wanyama wengine wa pwani. Tukio hili lilinifanya nihisi amani furaha na heshima kwa nguvu ya asili. Kutembelea bahari pia kunanifunza kudhamini mazingira na kuzingatia ulinzi wa rasilimali za maji. Kwa ujumla, kuona bahari ni uzoefu wa kipekee unaoongeza kumbukumbu nzuri kuleta raha ya moyo na kunikumbusha uzuri wa dunia tunayoishi.

Mchana mara nyingi napendelea kula chakula kilicho rahisi lakini chanye lishe ya kutosha ili kunipa nguvu za kuendelea na shuguli za siku Kwa mfano napenda kula wali au ugali pamoja na mboga mbalimbali na protini kama nyama, samaki au mayai Hii uniwezesha kuwa na mlo kamili unajumuisha wanga protini na virutubisho muhimu Wakati mwingine nikiwa na haraka napendelea mlo wa haraka kama saladi yenye viungo mbalimbali ili nisikose mda mwingi Pia napenda kuongeza matunda au juisi za asili kwenye mlo wangu wa mchana kwa sababu husaidia lishe na hunipa mwanga wa nguvu za mchana chakula cha mchana si tu kinatoa nishati, bali pia ni muda mzuri wa kupumzika kidogo, kufurahia mlo na kuzungumza na marafiki a wenzangu. Kwa ujumla, napendelea mlo wa mchana kuwa wa hafya, raisi, na unaonipa nguvu ya kutimiza kazi zangu za siku.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu kunanipa furaha na nafasi ya kujieleza kihisia. Chombo cha muziki hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo, kuzingatia sauti na midundo na kuunda mwendo unaofurahisha. Napenda kujaribu vyombo mbalimbali kama kinanda, ngoma au filimbi, kwani kila chombo kina mtindo wake na changamoto za kipekee. Kupiga muziki pia kuna nifundisha subira, nidhamu na usahihi kwa sababu kila noti inahitaji umakini na mazoezi ya mara kwa mara. Wakati mwingine, napiga muziki nikiwa peke yangu ili kupumzika au kuzungumza na hisia zangu, na mara nyingine napenda kuungana na wenzangu au familia katika shughuli za muziki. Muziki hunipa hisia za amani, furaha na mshikamano na wengine na pia hunikumbusha uzuri wa ubunifu wa binadamu. Kwa ujumla kupiga chombo cha muziki ni burudani, mafunzo na njia ya kuimarisha akili na moyo kwa wakati mmoja.

Ndiyo, niliwahi kujifunza kupiga gitaa na ilikuwa uzoefu wa kufurahisha na changamoto kawakati mmoja. Nilianza kwa kujifunza mchoro wa kimsingi na viraka na kurudia midundo rahisi. Kisha nikajaribu nyimbo rahisi za kuimba. Kujifunza gitaa kuna nifunza subira, midhamu na mazoezi ya mara kwa mara. Kwani kila noti na mnyororo unahitaji umakini na kutumia vidole vyangu kwa ustadi. Pia kupiga gitaa kunanisadia kuonyosha hisia kwa njia ya mziki, kuunda midundo inayopendeza na kunipa uhuru wa ubunifu. Mara nyingi nilifurahia kujifunza nyimbo pamoja na marafiki au walimu kwani ilikuza mshikamano na motisha ya kuendelea. Ingawa nilikabili changamoto kadhaa za kiufundi mwanzoni kujitahidi na mazoezi yalianza kuzaa matokeo. Kwa ujumla nilijifunza gitaa ili kupata furaha kuimarisha akili na vidole na kunikumbusha kwamba uvumilivu na mazoezi huzaa matunda mwisho we.

Ndio, najiona kama mtu wa ubunifu. Ubunifu wangu hujitokeza katika namna ninavyofikiri na kutatua changamoto za kila siku Napenda kuangalia jambo moja kwa mitazamo tofauti na kutafuta njia mpya badala ya kufuata maneno tu. Mara nyingi hupata mawazo mapya ninapokuwa nimetulia nikisikiliza muziki, nikisoma au nikizungumza na watu wengine ubunifu hunisaidia kueleza hisia zangu vizuri, iwe kwa maneno, mipango au mawazo ya vitendo. Pia, napenda kujifunza mambo mapya kwa sababu hunipa msukumo wa kubuni zaidi na kupanua fikra zangu. Ninapoona tatizo, sioni kikwazo pekee bali naona nafasi ya kujifunza au kuboresha. Ingawa si kila wakati mawazo yangu hukubalika mara moja, huamini kuwa ubunifu unahitaji ujasiri na subira. Kwa ujumla, ubunifu ni sehemu ya utu wangu na hunisaidia kuishi maisha yenye maana, msisimuko na matumaini ya kufanya mambo kwa njia bora zaidi.

Mchezo wangu ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni riadha Hasaa mbio za masafa ya kati na marefu Naupenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha mchanganyiko wa nguvu ya mwili nidhamu ya akili na vumilivu mkubwa Pia ni mchezo unaohitaji maandalizi ya muda mrefu na kujitolea jambo linalonivutia sana Nakumbuka sana nilifurahiya kutazama mbio za mita mia nane na elfu moja mia tano katika olimpiki zilizopita. Hasa pale wanariadha walipopambana hadi sekunde za mwisho. Hisia za ushindani na mshikamano wa watazamaji zilikua za kipekee. Mchezaji wa olimpiki ninayempenda ni David Rudisha kwa sababu ya mbio zake za kuvutia na rekodi ya dunia aliyowahi kuweka. Alikua anakimbia kwa ujasiri na kujiamini jambo lililonitia moyo. Wakati wa michezo ya olimpiki nahisi furaha, fahari na msisimko, ni kipindi kinachowaunganisha watu duniani na kunikumbusha kua kwa bidii na imani, ndoto zinaweza kutimia.

Mandhari nzuri niliowai kuona ni ile ya jua linapozama juu ya bahari, wakati hanga linabadilika rangi taratibu kutoka blue, hadi, machungwa na waridi. Mawimbi yalikuwa yakigonga ufukwe kwa upole. Yakitoa sauti tulivu iliyonituliza mawazo. Nilihisi upepo mwanana wa bahari ukigusa uso wangu, ukiambatana na harufu ya chumvi na mwani. Mbali kidogo niliona boti ndogo zikirejea ufukweni na ndege wakiruka juu wakitafuta mahali pa kupumzika. Mandhari hiyo ilinifanya nihisi amani ya ndani na shukrani kubwa kwa uzuri wa asili. Pia ilinipa muda wa kutafakari maisha, ndoto na umuhimu wa kupumzika akili. Wakati huo ulionekana kama kusimama kwa muda bila haraka wala msongo. Nimandhari iliyonikumbusha kuwa uzuri wa kweli mara nyingi hupatikana katika mambo rahisi na kwamba asili ina nguvu ya kutupa faraja, matumaini na furaha ya kipekee.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe ufukweni hasa katika kisiwa chenye utulivu na maji ya blue angavu kama zanzibar au Maldives ningependa kwenda mahali penye mchanga mweupe upepo mwanana na mandhari ya kuvutia inaotuliza akili nikiwa huko ningependa kuogelea baharini kutembea ufukweni wakati wa jioni na kushuhudia macho ya jua Pia, ningefurahia kuonja vyakula vya baharini, kusoma kitabu chini ya kivuli cha mnazi na kuchukua picha za kumbukumbu. Ningependa kusafiri na mtu ninayempenda au rafiki wa karibu, ili tushiriki furaha, mazungumzo na vicheko. Kwangu, likizo iyo ingelenga zaidi kupumzika kuliko kutembea sana, ingawa matembezi mafupi ya kuchunguza mazingira yangekuwa mazuri. Kwa ujumla, ningetaka likizo inayoniacha nikiwa nimejaa nguvu mpya, amani ya moyo na kumbukumbu nzuri za maisha.

Ninawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu kwa makini na kuweka mipaka iliyo wazi. Kwanza hujitahidi kutambua vipaumbele vyangu ili nijue ni lini niweke nguvu kazini na lini nijitolee kwa familia, marafiki au muda wangu binafsi hutengeneza ratiba ya kila siku inayonisaidia kumaliza majukumu ya kazi kwa wakati bila kuingilia muda wa mapumziko Pia hujifunza kusema hapana pale kazi inapozidi uwezo wangu ili kuepuka msongo wa mawazo. Katika maisha ya kibinafsi, huakikisha napata muda wa kufanya vitu ninavyopenda kama kufanya mazoezi, kusoma au kupumzika tu. Ninapoondoka kazini, hujaribu kutenganisha kabisa mawazo ya kazi na maisha ya nyumbani. Kwa kufanya hivyo, huongeza umakini, furaha na afya ya akili. Kwa ujumla, ninaamini uwiano mzuri huleta tija kazini na maisha yenye utulivu na kuridhika.

Napendelea zaidi mfumo wa android kwa sababu unanipa uhuru mkuba wa kubadilisha na kupanga simu yangu kulingana na mahitaji yangu Ninapenda jinsi handroid inavyoruhusu mtumiaji kubadilisha mwonekano wa simu kuanzia manthari aikoni hadi mpangilio ya ndani ya programu Pia kuna programu nyingi tofauti zinazopatikana kiraisi nyingine zikiwa za bure au nafuu Android inanivutia kwa sababu inapatikana kwenye simu za bei mbalimbali. Hivyo kila mtu anaweza kupata inayomfaa kulingana na uwezo wake. Vile vile, ninaona ni raisi kuunganisha Android na vifaa vya vingine kama kompyuta au runinga bila usumbufu mkubwa. Ingawa IOS pia ni mfumo mzuri na salama. Mimi hupendelea Android kwa unyumbufu wake na uraisi wa matumizi. Kwa ujumla, mfumo wa Android unifanya nijisikie huru zaidi kutumia teknolojia kwa njia inayonifaa na hunisaidia kufanya kazi, kujifunza na kuwasiliana kwa ufanisi kila siku.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi simu yangu sio tu chombo cha kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu kazini bali pia ni zana muhimu ya kufanya kazi kupata taarifa na kupanga shuguli zangu za kila siku Kupitia simu ninaweza kuangalia baruapepe kalenda na kumbukumbu jambo linalo nisaidia kusimamia muda wangu kwa ufanisi Pia ni chombo cha burudani ambapo naweza kusoma, kusikiliza mziki, kuangalia video na kushiriki mawazo kwenye mitandao ya kijami simu inaniunganisha na dunia nzima kwa wakati mmoja na ni rahisi kubeba mahali popote Jambo linaloongeza uhuru wangu Ingawa ninaweza kutumia kompyuta au tableti, simu ya mkononi inamanufa ya kuwa na kila kitu kikiwa pamoja na rahisi kutumia mda wawote na mahali popote. Kwa hivyo, nikifaa ambacho siwezi kuachana nacho kwa maisha ya kila siku.

Leo hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua lenye mawingu kidogo. Anga si zito sana na upepo mwanana unafanya hali iwe ya kupendeza. Joto ni la wastani, si kali sana wala baridi kupita kiasi, jambo linalonifanya nijisikie huru na mtulivu. Kwa sababu ya hali hii ya hewa, nimevaa nguo nyepesi kama fulana na suruali nyepesi ili nijisikie vizuri siku nzima. Sipendi kuvaa mavazi mazito wakati joto liko hivi kwa sababu hunifanya nichoke haraka. Kwa ujumla, napenda sana aina hii ya hali ya hewa kwa kuwa inanipa nguvu na hamasa ya kufanya mambo mbalimbali. Katika hali kama hii, ningependa kutoka nje kidogo, kutembea, kufanya mazoezi mepesi au kukutana na marafiki. Pia ni hali nzuri ya hewa ya kufanya kazi kwa umakini au kusoma bila usumbufu na joto kali au baridi kali.

Ndio napenda kununuwa vitu mtandaoni kwa sababu kuna urahisi na kuokoaa mda Unachohitaji ni simu au kompyuta na interneti kisha unaweza kununuwa bidhaa bila kutoka nyumbani Napenda pia kwa sababu ninaweza kulinganisha bei za bidhaa tofauti kwa urahisi kabla ya kufanya uamuzi Mara nyingi hupata ofa na punguzo ambazo si rahisi kuzipata dukani Ununuzi wa mtandaoni hunipa fursa ya kusoma maoni ya wateja wengine, jambo linalonisaidia kuchagua bidhaa bora. Hata hivyo huwa makini ili kuepuka hulagai, hivyo hununua kutoka tovuti au programu zinazo aminika. Pia kuna changamoto kama kuchelewa kwa bidhaa au kupata kitu kisicho endana kabisa na matarajio, lakini faida zake ni nyingi. Kwa ujumla, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu hunifanya nijisikie huru, rahisi na mwenye uthibiti wa matumizi yangu.

Mkate ninaopenda zaidi ni mkate wangano mweupe unaopikwa vizuri Wenyendani laini na maganda hafifu Napenda kwa sababu ni raisi kula na unaweza kuunganishwa na haina nyingi za chakula kama siyagi jamu au hata nyama na mboga latha yake ni tamu kidogo na haina harufu kali jambo linalofanya niweze kufurahia mchana au kia mshakinywa bila kuchoka Pia napenda mkate wangano kwa sababu hunipa nguvu na ni raisi kumezwa tofauti na mikate nzito yenye nafaka nyingi ambayo inaweza kujaa tumbo haraka Wakati mwingine napenda pia kujaribu mikate tofauti kama mkate wa Holcrain lakini mara nyingi napendelea ile raisi na laini kwa matumizi ya kila siku Kwa ujumla mkate ni chakula kinachonipa furaha kuridhika na usaidia kuanza siku au chakula cha mchana kwa njia nzuri.

Napendelea kusoma kwa sababu kunanipa fursa ya kugundua mambo mapya kuingia katika dunia tofauti na kuelewa mitazamo ya watu wengine kusoma kunanifundisha lugha mpya kuongeza msamiati wangu na kupanua ufahamu wangu kuhusu sayansi, historia, fasihi na maisha kwa jumla Hata hivyo pia napenda kuandika kwani kunatoa njia ya kueleza hisia zangu, mawazo na ndoto kwa uhuru kuandika kunanisaidia kupanga mawazo yangu, kutengeneza hadithi, mashairi au kumbukumbo za maisha. Ingawa kusoma kunanipa maarifa, kuandika kunanipa uhuru wa ubunifu na kutengeneza kile ninachopenda. Mara nyingi, napata raha kubwa ni kisoma kwanza kisha kuandika mawazo niliopata, kwani hii huunda mchakato wa kujifunza na kufurahia kwa pamoja. Kwa hivyo, napendelea mchanganyiko wa kusoma na kuandika kwani kila moja huongeza dhamani ya nyingine na kunisaidia kukua kielimu na kiakili.

Ndio nimeshawahi kufikiria kuanza biashara yangu mwenyewe mara kadhaa. Wazo la kuwa na biashara hunivutia kwa sababu linanipa uhuru wa kufanya maamuzi yangu, na kutumia ubunifu wangu kikamilifu. Ningependa kuanzisha biashara itakayohusiana na kitu ninachokipenda ili nifurahie kazi ninayofanya kila siku. Pia ninaona biashara kama njia ya kujifunza mambo mengi, kama usimamizi wa fedha, mawasiliano na wateja na uvumilivu. Hata hivyo, najua kuanza biashara kunahitaji mipango mizuri, mtaji na subira kwa sababu mafanikio hayaji mara moja. Changamoto hizo hunifanya niwe makini na kujifunza kwanza kabla ya kuanza. Nimewahi kuwaza kuanza biashara ndogo taratibu, nikijifunza kutokana na makosa na uzoefu. Kwa ujumla, wazo la kuanzisha biashara hunipa hamasa na matumaini ya kujitegemea, kukua binafsi na kuleta mchango chanya katika jamii.

Kila siku ninajitahidi kunwa angalaua ulita mbili za maji, ingawa kiasi kinaweza kubadilika kulingana na shuguli na zofanya na hali ya hewa. Ninajua maji ni muhimu kwa afya ya mwili kwani husaidia mmengenyo wa chakula kuondoa sumu mwilini na kudumisha ngozi yenye afya. Wakati wajoto au nikiwa na shuguli nyingi za mwili, huwangezeka kiasi cha maji nachokunyo ili kuepuka upungufu wa maji mwilini na uchovu. Pia huwa na tabia ya kunywa kidogo kidogo kila saa badala ya kunywa kwa wingi mara moja, ili mwili wangu uweze kuyatumia vizuri. Kunywa maji pia kunanisaidia kuzingatia afya akili na kuongeza umakini kazini au shuleni. Kwa ujumla, kunya maji kila siku ni tabia niliojenga ilikuishi kwa afya, nguvu na mtiritiko mzuri wa shuguli za kila siku. Huku nikiepuka mateso ya kiu au uchovu usiukua walazima.

Napenda kwenda sinema mara chacha lakini kwa mpango mzuri labda mara moja au mbili kwa mwezi Siendi kila wakati filamu mpya zinapotoka bali huchagua zile ambazo zinahadhidi mzuri au mapendekezo mazuri kutoka kwa marafiki Kwangu kwenda sinema ni zaidi ya kutazama filamu ni uzoefu wa kujipumzisha na kubadilisha mazingira Napenda hali ya ukumbi wa sinema, sauti kubwa, skrini kubwa na hisia za kushirikiana na watu wengine kutazama filamu moja. Mara nyingi, hupendelea kwenda sinema wakati wa wikendi au siku za mapumziko, ili nisiwe na haraka ya kurudi nyumbani. Wakati mwingine huenda na marafiki au mtu wa karibu, jambo linalofanya tukio liwe na kufuraisha zaidi. Hata hivyo, pia napenda kutazama filamu nyumbani na kukua nataka utulivu zaidi. Kwa ujumla, kuenda sinema mara chache hunifanya ni zidhamini zaidi, safari izo na kufuraiya kila mara napokuenda.

Ndio, napenda kuimba ingawa si mtaalamu sana. Kuhimba hunipa furaha na hunisaidia kuachilia mawazo au msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Mara nyingi, huimba nikiwa pekee yangu nyumbani. Nikiwa na mziki ninaopenda kwa sababu hunifanya nijisikie huru bila kuhukumiwa. Napenda kuimba nyimbo zenye ujumbe mzuri au zinazoguza isia Hasa nyimbo za taratibu. Wakati mwingine huimba pamoja na marafiki kwa ajili ya burudani na hilo huongeza ukaribu na vicheko. Kuimba pia hunipa njia ya kujieleza, hata pale ninapokosa maneno ya kusema. Ingawa sauti yangu siya kipekee sana, muhimu kwangu ni furaha na utulivu ninao pata ninapo imba. Kwa ujumla, kuimba ni shuguli ndogo lakini yenye maana kubwa kwangu, kwani huniletea hamani ya moyo, tabasamu na hisia ya kuwa huru kihisia.

Ndiyo, nimewai kulima mara kadhaa hasa katika bustani ya shambani au eneo dogo la nyumba. Kulima kunanifundisha saburi, bidii na jinsi ya kushirikiana na asili. Nimejifunza kupanda mbegu kwa wakati unaofaa, kuzipa maji na kuondoa magugu ili mimea ikue vizuri. Pia, hujifunza tofauti ya mazao, jinsi ya kulinda mimea kutokana na wadudu na humuimu wa harthi yenye rutuba. Kulima pia ni shughuli ya kufuraisha kwani kunatoa hisiaya kuridhika kuona matokeo ya kazi yako baada ya mda. Mara nyingine huwa napanda mboga, maua au matunda madogo, jambo linalonisa kuwa hata na juudi ndogo, unaweza kupata faida na furaha. Shughuli ya kulima pia hunisaidia kuzingatia afya yangu kwani kunahitaji kufanya kazi za mwili kutembea na kujishugulisha bila kukaa tu. Kwa ujumla kulima ni uzoefu wa kufundisha wa kufuraisha na wa kuimarisha mwili na akili.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni sebule Ninakipenda kwa sababu ni chumba kilicho wazi na kina mwanga mzuri kutoka dirisha Sofa na viti vinanifanya nijisikie starehe Kinachofanya kiwe kizuri ni rangi zake nyepesi, mapambo madogo na urahisi wa kutumia pale hupumzika, kuangalia televisheni, kusoma vitabu au kuzungumza na familia na marafiki sebule hii inafanya nijisikie amani na furaha ni mahali pa kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Ninafurahia muda wangu pale kwani kunanikumbusha hali ya nyumbani yenye joto na urafiki. Nichumba kinachoweza kuunganisha familia na kuleta starehe ya ukweli.

Ninapenda sana kuchora na kupaka rangi. Kuchora kunanifanya nijisikie huru na kuboresha ubunifu wangu. Kupaka rangi kunanipa furaha ya kuona picha zinapochanua na kuwa na maisha kwa rangi mbali mbali. Napenda kutumia penseli, rangi za maji, na rangi za mafuta ili kuunda picha za nye maumbo na muundo wa kipekee. Wakati ninaendelea kuchora, ninahisi amani na starehe na mara nyingi huzalisha mawazo mazuri au kumbukumbu za furaha. Pia, kupaka rangi kunanisadia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie rahi. Hii ni shughuli ninayopenda kufanya peke yangu au kushirikiana na marafiki. Njia nzuri ya kujieleza bila maneno na kuonyesha ubunifu wangu.

Michezo ninayopenda kutazama ni mpira wa miguu na riadha Ninapenda mpira wa mguu kwa sababu una kasi, shindano na furaha ya kushudia timu ikishindana Riadha naipenda kwani inaonyesha uvumilivu na nguvu za wanariadha Ninakumbuka mchezo mmoja wakushangaza nilioutazama ambapo timu ya wapinzani walipofanya mabao ya ajabu dakika za mwisho Jambo lilionifanya nisikie furaha sana Napenda kutazama michezo hii nyumbani kwa familia au kwenye televisheni kubwa ili kufurahia kila hali ya mchezo Wakati ninaangalia michezo ninaisi msisimko, furaha na mara nyingine shawuku kubwa michezo hii hunitia moyo na kunifanya nijisikie sehemu ya tukio la kipekea.

Ninawasiliana na wafanyakazi wangu kwa njia ya heshima na uwazi Napenda kutumia maneno wazi ili kila mtu afahamu majukumu yake na matarajio Mara nyingi tunatumia mazungumzo ya ana kwa ana barua pepe au simu kuhakikisha tarifa zinafika kwa wakati Ninapowasiliana ninajitahidi kuwa mnyenyekevu kusikiliza maoni yao na kutuoa ushauri au muongozo pale panapohitajika Pia, napenda kushirikiana nao kwa kujenga mazingira ya kuaminiana, ambapo kila mmoja anaweza kutoa maoni bila hofu. Wakati mwingine tunafanya mikutano ya timu ili kubadilishana mawazo na kutatua changamoto pamoja. Njia hii ya mawasiliano inasidia kuongeza ufanisi, kuondowa mchanga nyiko na kufanya kila mfanyakazi ajiskie huru na kudhaminiwa. Kwa hivyo, mawasiliano mazuri yanachangia mafanikio ya kazi na furaha kazini.

Wakati ninaofanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi mapema. Asubuhi, akili yangu ikosafi, nanasikia nguvu na motisha ya kufanya kazi. Mara nyingi, napanga ratiba yangu ya siku ili kazi muhimu au changamoto nzito nifanye asubuhi. Kwani nikiwa na nishati nyingi napata ufanisi zaidi. Wakati huu wasiku pia hutoa utulivu kwa sababu mara nyingi hakuna kelele nyingi na usumbufu. Napenda kutumia muda huu kuzingatia maelezo, kupanga kazi na kutatua matatizo yanayohitaji ufikiriaji na umakini. Asubuhi ninaweza kumaliza kazi haraka na kwa ugora mzuri. Jambo linalonifanya nijisikie fahari. Pia asubui inapunguza msongo wa mawazo kwa sababu napata nafasi ya kupanga siku yangu vizuri na kuendelea kwa utulivu. Kwa hivyo, asubuhi ni wakati wangu wa kufanya kazi vizuri na kufanikisha malengo yangu.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuchukua hatua kadhaa muhimu Kwanza napanga kutumia nywila zenye nguvu na kipekee kwa kila akaunti yangu na mara kwa mara kubadilisha nywila hizo Pia nashughulikia na mipangilio ya faraga yenye mtandao ya kijamii kuhakikisha kwamba taarifa binafsi zinashiriki watu na watu ninaowaamini Napuuza kubofya viungo visivyojulikana au kufuata matangazo yasiyo salama ili kuepuka wizi wa taarifa. Vile vile, napendelea kutumia programu zinazohifadhi faraga au zinazotoa simbaji ficha wa data. Mara nyingine, napunguza muda nikuwa mtandaoni au kutumia akaunti tofauti kwa kazi na burudani ili kuepuka mchanganyiko wa taarifa. Njia hizi hufanya nijisikie salama na zinaniwezesha kutumia teknolojia bila hofu ya uvunjaji wa faragha au matumizi mabaya ya taarifa zangu. Faragha yangu mtandaoni ni muhimu sana na ninaifuata kwa makini.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya rangi ya kahawa Ninakipenda kwasababu harufu yake ni nzuri sana na huniwezesha kuanza siku kwa nguvu na nishati Mara nyingi ninakunywa asubuhi wakati wa chakula cha mapema au nikiwa na kazi za shule au kazini Nilijua kuhusu chai hii kutoka kwa familia yangu hasa mzazi wangu alionyesha jinsi ya kuandaa chai tamu yenye ladha ya kipekee Baada ya kunywa chai hii, ninahisi nishati inakujaza mwili wangu, akili inakua makini, na moyo unajaa furaha ndogo. Chai hii hufanya siku yangu ianze kwa amani na starehe, na mara nyingine ni fursa ya kushirikiana mazungumzo na familia au marafiki. Kwa hivyo, chai hii ni kinywaji kinachopenda na siwezi kuanza siku bila kuinywa.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu kuna nipa furaha na afiya nzuri kutembea kuna nifanya najisikie huru, kunanipa nafasi ya kupumzika na pia ni njia nzuri ya kuondoa msongo wa mawazo baada ya shughuli nzito za siku Mara nyingi napenda kutembea asubuhi au jioni, wakati hewa ni safi na tulivu Wakati wa kutembea, napenda kuangalia mazingira, mimea na manthari ya mji au kijiji, jambo linalo nifanya nijisikie amani na kuunganishwa na asili. Pia, mara nyingi napenda kushirikiana na marafiki au familia wakati wa kutembea, tukijumuika kwa mazungumzo na kucheka pamoja. Baada ya kutembea, ninahisi nishati imeongezeka mwilini, akili iko makini na moyo unajaa furaha. Kutembea ni moja ya shuguli nayopenda kwa sababu ni rahisi, ya furaha na yenye manufaa kwa afya ya mwili na akili.

Kinachonifanya nicheke ni kuona au kusikia mambo ya kuchekesha kama vile vichekesho tabia zisizo za kawaida au hadithi za marafiki na familia Pia mchezo ya kubahatisha au hali ya kuchekesha kazini au shuleni mara nyingi huburudisha sana Wakati watu wanatabasamu na kucheka karibu nami hiyo huongeza furaha yangu na kunifanya nicheke pia vichekesho vya watoto au wanyama pia mara nyingi, huburudisha sana na kunifanya nicheke bila sababu maalum. Nikicheka, ninahisi furaha kubwa, mwili wangu unaridhika na mawazo mabaya hupungua. Kucheka pia ni njia nzuri ya kuunganishwa na watu wengine na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa hivyo, vichekesho furaha za familia na hali zisizo za kawaida ndizo zinanifanya nicheke na kujisikia vizuri kila siku.

Mimi ninatazama video mtandaoni kwenye majukwaa mbali mbali kama YouTube, TikTok na Vimeo. Napenda YouTube kwa sababu kuna aina nyingi za video kama elimu, burudani, michezo na ufundi. TikTok ninapenda kwa sababu video zake nifupi za kuchekeshe na mara nyingi zinanivutia mara moja. Mara nyingine, natazama video za elimu au mafunzo mtandaoni ili kuongeza ujuzi wangu au kujifunza kitu kipya. Napenda kutazama video hizi nyumbani kwenye kompyuta yangu au simu. Mara nyingine nikilala kwenye kitanda nikiwa na mpangilio wa starehe. Wakati ninaangalia video, ninahisi burudani, msisimko na mara nyingine ni sharti ya kujifunza au kufahamu mambo mapya. Video pia hufanya nijisikie kuunganishwa na watu wengine hasaa wakati nashirikiana au kuangalia video za pamoja na marafiki au familia. Kutazama video mtandaoni ni njia nzuri ya kujiburudisha na kujifunza kwa wakati mmoja.

Mimi naleza nywele zangu mara nyingi kulingana na hali ya siku na shughuli ninazofanya. Kwa kawaida, naleza nywele zangu angalau mara mbili kwa wiki ili ziwe safi, zenye afia na zisisokuwa na kusokota. Wakati mwingine, naleza nyuele kila baada ya kuoga ili hakikisha zinabaki safi na kuzuia nyuele kuharibika. Naleza kwa kutumia nywele za kielektroniki au kwa mikona yangu, na mara nyingi natumia mafuta za nyuele ili kuzilainisha na kuimarisha afya ya nywele. Lalezi hili linanisaidia pia kuondoa msongo mawazo kwa sababu nifursa ya kujitunza na kuzingatia mwili wangu. Wakati nywele zangu ziko safi na zimepangwa vizuri, ninaisi kujiamini zaidi starehe na furaha. Kwa na nywele zilizopango vizuri pia hufanya nikumbuke ustaarabu na utunzaji wa kibinafsi, jambo linalo nifanya nijisikie vizuri kila siku.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kuhakikisha ninakuwa mtaalamu bora na ninaongeza ufanisi kazini. Kwanza, nataka kujifunza ujuzi mpya kila wakati ili kuboresha uwezo wangu na kutoa matokeo bora. Pili, nataka kuwa mshiriki mzuri kwa wenzangu. Tukisaidiana kufanikisha majukumu ya timu. Pia, lengolangu ni kueka mpangilio mzuri wa kazi, kuandaa ratiba na kuhakikisha kila jukumu li nafanywa kwa wakati. Na lenga pia kuwa kielelezo, cha nithamu na uwajibikaji ili kuhamasisha wengine kazini. Kwa muda mrefu, nataka kufikia nafasi ya juu au ya uongozi ambapo naweza kuongoza na kusaidia wengine kufanikisha malengo yao. Malengo haya ya nanisedia kuboresha ufanisi wangu, kuendeleza taaluma yangu na kunifanya nijisikie kuridhika na mafanikio kazini. Pia, hufanya nijisikie kuwa na mchango chanya kwa timu na kampuni ninayo fanyia kazi.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha juu ya ardhi kavu. Harufu hii hunikumbusha utulivu na mwanzo mpya hasa baada ya siku yenye joto kali. Ninaipenda kwa sababu hunipa hisia ya asili na kunifanya nijisikie karibu na mazingira. Mara nyingi, nahisi harufu hii wakati wa jioni au asubuhi, mvua inapoanza kunyesha taratibu. Nilikuwa nikifahamu harufu hii tangu utotoni, hasa nilipokuwa nikikaa nyumbani au shuleni wakati wa mvua. Baada ya kuinusa, ninahisi amani, furaha na utulivu wa moyo. Harufu hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, mengi na kunifanya nijisikie nipo mahali, salama. Pia hunipa matumaini na kunikumbusha kwamba baada ya ukame au changamoto, kuna baraka na mwanzo mpya. Kwa hivyo, harufu ya mvua ni ya kipekee kwangu na hunipa hisia nzuri kila ninapoihisi.

Ninapanga kazi zangu kwa kueka ratiba ya kila siku na kila wiki kwanza naandika orodha ya kazi zote zinazopaswa kufanywa kisha naziorodhesha kulingana na umuhimu na muda wa kukamilisha kazi muhimu na zenye dharula ninazifanya kwanza ili kuepuka msongamano wa majukumu Pia napanga muda maalumu kwa kila kazi ili nijue ninachopaswa kufanya kwa wakati fulani Nayumia kalenda au daftari la kumbukumbu kufuatilia maendeleo yangu Wakati mwingine, napanga mapumziko mafupi kati ya kazi ili kuepuka kuchoka na kuongeza umakini njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kuwa malengo yangu yanatimizwa kwa wakati kupanga kazi zangu hunipa nidhamu na kunifanya nijisikie nipo katika uthibiti wa majukumu yangu ya kila siku.

Kinachonipa motisha kazini ni kuwana matokeo mazuri ya juhudi zangu. Ninapokamilisha kazi kwa ubora na kwa wakati, najisikia fahari na kwa masika zaidi. Pia, motisha yangu huongezeka napopata pongezi au kutambuliwa na wakubwa au wenzangu kazini. Kufanya kazi katika mazingira enye ushirikiano na heshima unifanya njisikie kudhaminiwa. Vile vile. Malengo ya maendeleo ya kazi hunipa msikumo mkubwa kwa sababu najua kile ninachofanya kinachangia mstakabali wangu. Napenda pia kujifunza ujuzi mpya kazini, jambo linalo nipa are na kunifanya niwe bora zaidi. Motisha nyingine ni uwezo wa kusaidia wengine kupitia kazi yangu kwani hunipa kuridhika moyoni. Kwa ujumla, mafanikio, kutambuliwa, kujifunza, na mchango chanya ndiyo vinavyonipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii kila siku.

Changamoto ni nazokutana nazo kazini ni nyingi na hutofautiana kulingana na siku na majukumu. Mojawapo ya changamoto kubwa ni mda mdogo wa kukamilisha kazi nyingi kwa wakati mmoja, jambo linalohitaji kupanga vizuri ratiba yangu. Pia, wakati mwingine kuna mawasiliano hafifu kati ya wafanyakazi, hali inayoweza kusababisha mkanganyiko au makosa kazini. Changamoto nyingine ni kushugulikia presha au mahitaji makuba kutoka kwa wakubwa au wateja Vilevile, kuna nyakati ambapo raslimali au vifaa vinakuwa vichache, hivyo kufanya kazi kuangumu zaidi Licha ya changamoto hizi hujaribu kubaki mtulivu, kutafuta suluhisho na kushirikiana na wenzangu changamoto hizi hunisaidia kujifunza uvumilivu, kuboresha ujuzi wa kutatua matatizo na kunifanya kuwa mfanyakazi bora zaidi.

Ndiyo Ninapenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu ya mawazo ya ubunifu hadithi hizi huwa na matukio yasio ya kawaida wimbo wa kufikirika au hali za kushangaza zinazovutia sana Nazipenda kwa sababu hunipa nafasi ya kusahao changamoto za maisha ya kila siku na kufikiria mambo mapya Mara nyingi napenda kusoma au kusikiliza hadithi za ajabu wakati wajioni au kabla ya kulala kwani hunisadia kupumzika Nilianza kuzipenda hadithi hizi tangu utotoni niliposimuliwa hadithi na wazazi au walimu Wakati ninasoma hadithi za ajabu ninahisi msisimko, furaha na mshangao mkubwa hadithi hizi pia hunifundisha maadili, ujasiri na matumaini kwa njia ya kuvutia Kwa ujumla, hadithi za ajabu huniburudisha, hunipa motisha na hunifanya nipende zaidi kusoma na kufikiria kwa kina.

Mara nyingi, wikendi nazitumia kupumzika na kupanga shughuli binafsi. Baada ya wiki yenye kazi nyingi, napenda kutumia wikendi kujituliza na kurejesha nguvu. Wakati mwingine, ninafanya usafi wa nyumba kuandaa vyakula au kupanga ratiba ya wiki inayofuata. Pia, napenda kutumia mda na familia au marafiki, tukizungumza na kushirikiana katika shughuli za furaha. Wikendi nyingine napenda kusoma vitabu, kuangalia filamu, au kutembea kwa miguu ili kupata hewa safi. Ikiwa kuna kazi ndogo ambazo sikuweza kukamilisha wakati wa wiki nazimalizia wikendi. Shughuli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye utulivu. Wikendi pia hunipa nafasi ya kujitafakari, kupanga malengo mapya na kujiandaa kisaikolojia kwa wiki ijayo. Kwa ujumla, wikendi zangu ni muda wa kupumzika, kujitunza na kuimarisha mahusiano yangu na watu wa karibu.

Kumbukumbu zuri ya utotoni na ya kumbuka ni wakati tulipokuwa tukicheza michezo ya jadi jioni nyumbani Tulikuwa tunacheza michezo kama kuruka kamba na rede pamoja na marafiki wa mtaa Wakati huo ulikuwa wa furaha sana kwa sababu hatukuwa na mawazo mengi bali kucheka na kufuraia muda wetu na kumbuka nlikuwa pamoja na marafiki zangu wakaribu na ndugu zangu na mara nyingi wazazi walikuwa wakituangalia kwa tabasamu Kilichofanya kumbukumbu hii kuwa maalumu ni umoja, furaha ya kwili na uhuru tuliokuwa nao kama watoto Akukuwa na simu au majukumu mazito bali michezo na kicheko Napokumbuka mambo haya leo ninaisi furaha, amani na uzuni ndogo ya kutamani kurudi katika siku zile Kumbukumbu hii unikumbusha umuhimu wa urafiki unyenyekivu na kufuraiya mambo madogo maishani.

Nguvu zangu kazini ni nidhamu, uwajibikaji na uwezo wa kufanya kazi kwa ushirikiano Mimi ni mtu anaependa kupanga kazi zake vizuri na kuhakikisha kila jukumu linakamilika kwa wakati na kwa ubora Pia ninauwezo mzuri wa kuwasiliana na wenzangu kusikiliza maoni yao na kushirikiana kutatua changamoto nguvu nyingine ni uvumilivu, hasa ninapokutana shinikizo au kazi nyingi kwa wakati mmoja Ninajitahidi kubaki mtulivu na kuendelea kufanya kazi kwa umakini, zaidi ya hayo, napenda kujifunza mambo mapya, jambo linalonisaidia kuboresha ujuzi wangu na kuendana na mabadiliko kazini. Nguvu hizi unifanya niwe mfanyakazi wa kuaminika, mwenye mchango chanya kwa timu na mwenye uwezo wa kufanikisha malengo ya kazi kwa ufanisi.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano katika nyakati tofauti za maisha yangu Nakumbuka nilishiriki mashindano ya michezo wakati wa shule, hasa mbio na mpira wa miguu Ushiriki huo ulinifundisha umuhimu wa nidhamu, kujituma na kufanya mazoezi kwa bidii Nilikuwa pamoja na wenzangu na walimu waliotupa moyo na kutuahamazisha kufanya vizuri Ingawa sikushinda kila mara, uzoefu huo ulikuwa wa dhamani sana kwangu Kilichofanya mashindano yawe maalumu ni mshikamano wa timu na furaha ya kushiriki bila woga Wakati wa mashindano nilihisi msisimko hofu kidogo na shauku ya kufanya vizuri Ninapo yakumbuka leo nahisi furaha kwa sababu yamenisaidia kujenga kujiamini ushindani mzuri na roho ya kushirikiana na wengine.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni siku niliyohitimu masomo yangu. Siku hiyo ilikuwa ya kipekee kwa sababu iliashiria mwisho wa safari ndefu ya juhudi, subira na kujituma. Nakumbuka nilikuwa pamoja na familia, marafiki, na waalimu waliokua sehemu ya mafanikio yangu. Furaha niliyohisi ilichanganyika na fahari kwani nilitambua kuwa juhudi zangu hazikupotea bure. Kilichofanya tukio hili kuwa muhimu ni zaidi, ya changamoto nilizopitia kabla ya kufikia hatua hiyo kama vile mitihani migumu, muda kusoma na wakati mingine kukata tamaa. Kuona wazazi wangu wakitabasamu kulinipa nguvu na kunifanya nijisikie kuthaminiwa. Tukio hili li nifundisha kwamba uvumilivu na nithamu huleta matukio mazuri. Ninapo likumbuka leo ninahisi motisha, shukrani na matumaini ya siku zijazo. Tukio hili lilibadilisha mtazamo wangu wa maisha na kunipa ujasiri wa kukabiliana na changamoto mpya.

Mimi nachaji kifaa changu mara nyingi kulingana na matumizi yangu ya siku kawaida nachaji angalau mara moja kila siku hasa usiku baada ya kumaliza kazi au shule ili kuhakikisha kifaa kinanza siku inafuata na nishati kamili Wakati mwingine ikiwa nimekitumia kifaa kwa muda mrefu au kwa shuguli nzito kama kutazama video au kucheza michezo Nachaji marambili au zaidi kwa siku. Napenda kuhakikisha betri ya kifaa changu aishuki kiwango ya chini sana kwani hilo linaweza kunisumbua wakati wakazi, masomo au mawasiliano. Pia mara nyingi ni nachaji kifaa changu kwenye eneo salama na lenye uraisi wakufikia. Kufanya hivi kuna nipa amani ya akili na kuniakikishia kuwa ntakuwa na kifaa chenye nguvu wakati wowote ninapohitaji Hii ninjia yangu ya kuakikisha teknolojia ninayotumia inafanya kazi bila usumbufu wowote.